Mimi hushiriki kwa njia nyingi tofauti kulingana na mahitaji ya jamii na uwezo wangu. Haya ni baadhi ama haya ni baadhi ya maeneo ambayo mimi hushiriki katika jamii yangu. Na eneo la kwanza ni kujitolea. Mimi hupenda kutenga muda wangu kusaidia katika shughuli za jamii kama vile kusafisha eneo letu, kusaidia katika maktaba ya shule. Au kushiriki katika mipango ya kusaidia wazee. Eneo la pili ambalo naeza sema mimi husaidia katika jamii ni kusaidia majirani. Mimi huakikisha majirani wangu wazima na salama. Hii inawezesha kumaanisha kuwasaidia kubeba kama ni mzigo, kuwasaidia kuchunga watoto wao, au tu kuwasalimia na kuwajulia hali. Maeneo la pili ambalo naweza sema mimi hushiriki katika jamii ni kushiriki katika mikutano. Like kushiriki ama kuhudhuria mikutano kuhudhuria hizo mikutano za mitaa au kijiji ndiyo kujua maswala yanayokabili jamii yetu na kutoa maoni yangu yenye yatajenga jamii yetu.

Wakati wa baridi, hatua zangu hulenga kulinda afya yangu, mwili wangu na nyumba yangu. So, haya ni baadhi ya mambo muhimu, ninayoyafanya wakati wa baridi kali. La kwanza, katika nyumba yangu, kile kitu cha kwanza nafanyanga, ni kutuliza joto dani. Kama kuwasha moto, kuhakikisha madrisha imefungwa, milango zote zimefungwa, kuzuia baridi isiinge kwa nyumba yangu. Kwa mwili yangu, vitu ambavyo nafanya ndo kuzuiia hio baridi kali naava mavazi ya tabaka, ambayo yatanipa joto, nakula, nakunywa, vyakula vya joto, ambavyo vitanipa joto. Vinywaji vya joto kama vile chai, kahawa, supu uleta joto mwilini Kitu cha tatu ambacho nafanya wakati wa baridi kali nafanya mazoezi ambayo husaidia sana mwili wangu kuleta joto Kitu cha nne ambacho nafanya ni kutumia mafuta Kwa sababu hewa baridi na kavu inaweza kukausha ngozi Ivo, napaka mafuta au vasilini kulinda ngozi yangu. Asante.

Shugli yangu ya kupendeza zaidi ni kupanda milima na kupiga kambi. Sio tu kwamba inaruhusu mwili wangu kufanya mazoezi na kuwa na afya njema lakini pia inawezesha kutulia ama kutuliza akili. Hii ina maana kwamba unakuwa mbali na kelele za mji na kuingia katika utulivi wa asili. Kitu cha pili ambacho inanisaidia sana ni kuvumbua. Kwa sababu kila safari ya milima ni tofauti. Napenda kugundua njia mpya kila wakati ninapoenda kupanda izo milima. Kitu cha tatu, kujifunza uvumilivu. Kupanda hizi milima, huimarisha sana hamza yangu. Ambapo, mwili inakuwa na uchovu lakini unavumilia ndio ufike pale mwisho. Kwa ufupi mi naeza sema, ninapenda isia ya kuwa sehemu ya asili na kujipa changamoto ya kimwili sana.

Mi vile nayavyosema kunihusu, mi ni mtu wa kuamka mapema, kwa sababu napenda sana kuamka mapema, ndio naanza kazi yangu mapema, naamini kwamba akili yangu asubuhi inakuanga akili ambayo imetulia na akili ambayo iko tayari kufanya kazi. Nikiamka mapema, nitafanya kazi mzuri sana kila wakati ambapo kuanzia saa moja adi sa sita apo, nitakuwa nimefanya kazi bora sana na akili yangu inakuanga iko focus sana. Sio kama ambao nimefanya kazi usiku mzima, nimechoka nahisi kulala, siezi fanya kazi mzuri, nafanya kazi lakini sifanyi kazi ile mzuri. Siwezi linganisha kazi ya usiku ambao nafanya na kazi ambao mi hufanya asubui. So niliona kwamba mi ni mtu wa asubui, mi kumka mapema kufanya kazi zangu. Tena kazi ambao nimeajiriwa inaniruhusu na sheria zake ni za watu kuenda mpema. Sasa ilinipa hiyo changamoto na nilifurahia sana kwa sababu nilijipata kuamka mapema nafanya kazi mzuri. So mi nitasema ni mi ni mtu sana wa kuamka mapema mbali mi ni mtu wa kulala mapema pia.

Napofurahia kuwa nyumbani, kitu cha kwanza ambacho mimi hufanya kama nimetoka kazini napenda sana akili yangu itulie Yaani niwe na utulivu fulani ambao akili yangu nitahitaji nioge, nile vizuri halafu nilale ambapo naamini kulala kwangu akili yangu itakuwa imetulia na nitaweza kufanya kazi, kama kuna kazi ambayo iko mbele yangu na kama sijachoka sana mimi hupenda sana kusoma Nisome kwa sababu masomo naamini ni kitu ambacho hakina mwisho wake. Unaweza soma mpaka wakati unaenda kaburini kama sijalala basi nasoma. Na kulala sio kulala sana yaani kulala ndio akili yangu itulie kama nimechoka. Lakini kama sijachoka utanipata sana nasoma. Na kama sisomi basi nasikiza nyimbo za injili ambazo zinaniinua kiroho. Ama nasoma vitabu za kiroho.

Miwani, sivai miwani ile ya hospitali, ile ambao umeenda hospitali ukapimiwa miwani, ukaambiwa shida ya macho ndio hii, hii ndio sababu ya wewe kuvaa miwani, huoni mbali ama huoni karibu uwezi soma la hasha sivai miwani kwa hiyo njia. Huwa navaa miwani kwa njia moja peke yake kuzuhia mwangaza mwingi kuingia kwa macho yangu wakati na tumia taraklisha ama simu yangu. Ndio nava miwani hiyo ambaye hata siyo miwani ni ile tu ambayo ina blue light yake. Tena naweza vaa miwani wakati natoka nje na kuna jua kali navaa miwani ndio niweze nikaona mbele bila ku, macho yangu ku strain sana kuona ama kuumwa na macho. Ila ile ya hospitali ya a sivai miwani kabisa.

Maktaba naenda maramingi sana kwa sababu mim mwalimu. Kama tuko shuleni utanipata nikiwa maktaba. Natafta kitabu watto wasome. Ama maybe tuna watoto tunasoma humo ndani. Sa maktaba naenda maramingi sana kama niko shuleni. Lakini kama tumefunga hivi tumefunga maktaba siyo rahisi niende. Kwa sababu siwezi enda maktaba shuleni mwetu kwa sababu iko mbali. Tena maktaba ambao ni ya kikenya ambao imefunguliwa kwa kila mkenya, ni mbali pia kuenda. Sasa inakuwa ngumu wakati tumefunga kuenda. Ila nikuwa shuleni, maktaba nao lazima niende mara kama tatu kwa wiki. Ama unaweza pata wiki mzima unaenda maktaba kwa sababu unafunza darasa tofauti, tofauti, tofauti. Maktaba naenda kwa wingi sana tukiwa shuleni. Maramingi tuko maktaba tunasoma. Ama maramingi tunatafta kitabu fulani maktaba tukisome. Ama maramingi tuko maktaba tunachambua kitabu fulani na wanafunzu wangu. Sa maktaba naenda kwa wingi sana. Sababu mimi mwalimu.

Kazi yangu ni ualimu. Naeza sema mimi ni mwalimu. Kazi ya ualimu ni moja ya kazi muhimu sana katika jamii. Na inaitaji mchanganyiko wa kipekee na ujuzi wakitalamu. Standi za kibinafsi na uwezo wa kijamii. Sasa, kama we mwalimu, unaitaji uwe na ujuzi wa kitaalamu na maudhui. Namaanisha nini nikisema ujuzi wa kitaalamu na maudhui? Ujuzi wa usomo, kama una somo, fulani unafunza uwe na ujuzi kwa hilo somo. Mbinu za kufundisha hilo somo na tena ya tatu kupanga na kutadhmini hilo somo hiyo ndio kitu cha maana sana Ndozo stand ya maana sana ujuzi Wakitalamu na maudhuhi.

Kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu, nitasema nitaenda na aliyekuwa anaitwa Michael Jordan, MJ, ambaye wakati huo alikuwa na sifa kadhaa, na sifa ya kwanza alikuwa na uwezo wa kufunga, alikuwa mmoja wa wafungaji bora wa muda wote, na alishinda tuzo kumi za kufunga. Tena, alikuwa hodari katika kuruka juu na kufunga tena, sifa ingine ambayo najua kumhusu MJ ni ulinzi tena, alikuwa ameorodheshwa kama mlinzi bora sana Alishinda tuzo ya mchezaji bora wa kulinda ambaye aliingia mara tisa kama katika timu ya All Defense First team Sifa ingine alikuwa na uongozi ndani yake, alikuwa uongozi, alikuwa na ari ya ushindi, isiyo na kifani, yaani alikuwa na uongozi ndani yake, na alikuwa mshindi already, alikuwa na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi na kufunga point muhimu katika nyakati ngumu za mchezo. MJ ama Michael Jordan hiyo ndio kitu ambayo naeza sema. Ila mi si sana, sijui sana mambo ya mipira.

Kwa sasa naeza sema, maali ambapo mimi huifadhi data zangu, nitasema akilini na kumbukumbu. Kwa sababu kama binadamu sehemu kubwa ya data yangu, yaani kumbukumbu zangu, ujuzu wangu na uzoevu wangu zinahifadhiwa kwenye ubongo wangu. Ama naeza ifadhi kwa njia nyingine ambaye fahili za nje. Ambaye naeza kuwa na fahili za nje. Lakini pia naifathi ndata nyingi katika kitabu au kwenye kompyuta yangu, kwenye simu yangu au kwenye unduma za wingu kama vile Google Drive ama Dropbox. Ili kueka kumbukumbu za kazi, picha hau, nyaraka muhimu au nyakati muhimu. Sasa kama siifathi katika akili yangu nitakuwa na file za inje ambapo nitazieka maybe kwa Google Drive ama kwa Dropbox ama kwa kompyuta yangu ama simi yangu ambayo itanisaidia kuifathi data zangu.

Hapo kwa kupenda kuandika ama kuongea, nitasema napenda kuongea. Sababu ya kusema napenda kuongea ni moja. Kwa sababu ninapoongea nahisi kwamba naeleweka vizuri. Hisia zangu zinaeleweka vizuri. Ile kwa kuandika naonanga ni kama watu wananitania, ni kama ambao hawasomi waelewe ile hisia yangu ambayo nataka kumaanisha kwa lile jambo ambalo nimeliandika pale. Ile nikiongea nasisitiza sana naeka mkazo katika maneno yangu ndio uelewe, ndio uhisi kwamba ina uzito fulani ambapo ninapoongea kuliko pale ninapoandika. Nikiandika unaweza soma ukitania na usonge. Ila nikiongea utakuwa makini sana kusikiza kulingana na vile ninavyoeleza. Ata darasani sipendi sana kuandika kuliko kuongea. Nikiongea, naona tukiongea na wanafunzi wangu wanaelewa zaidi Kuliku ile sasa nawaandikia nawaachanisha na huko Napenda ile tunaongea, tunaelewana, tunapata, tunasoma pamoja maelewano ndio mzuri, kuongea inaletanga uelewano mwingine mzuri sana.

Mimi kama mwalimu, kuna njia kadhaa naeza tumia kushughulika ama kufahamu katika mabadiliko ya kazi, iwe ni mabadiliko ya kimitaala ama teknolojia ama mahitaji ya shule ama jamii. Ambapo, mikakati ya kushughulikia haya mabadiliko kazini ambayo ninayo fuatilia sana, kukumbatia mafunzo yanayo endelea na maendeleo ya kitaalamu. Kama kuna mafunzo yoyote, ama kuna mabadiliko yoyote katika kitaalamu, ama kuna mafunzo yoyote yanayo endelea, kile kitu ambacho unachopaswa kukifanya, jifunze mara kwa mara, kuwa mtu ambaye anapenda kujifunza sana, hudhuria seminar sana, kuwa mtu wa kuhudhuria hizo seminar sana, ndio uweze kuelewa, tafuta kosi za mitandao nauweze kuzifanya ita kusaidia sana. Kitu cha pili ambacho unaezafanya kwa mabadiliko ya kazi ni kuwa na mtazamo ama hisia na uwezo wa kubadilika. We mwenyewe ukona yani mtazamo wa kubadilika. Kubali changamoto kama fursa, usikue mtu ambaye hapendi changamoto yoyote, kuwa tayari kujaribu na kukosea. Yani ukue tutayari unaweza jaribu kitu na ukose na punguza upinzani, usiwe mpinzani sana pale kuna mabadiliko. Hiyo sana ita kusaidia.

Kwangu, naezatumia njia mingi sana kueka neno siri. Na njia hizo moja ni kwamba neno siri yangu hukuwa refu. Ambapo, kuna herufi kama kumi na mbili ama kumi na tano au zaidi. Lengo la pili ambalo nafanya kuieka neno siri salama ni kutumia mchanganyiko wa herufi. Neno siri ndo nieweke ikiwa salama napaswa nitumie kategori zote nne za herufi. Herufi kubwa, herufi ndogo, natumia nambari, natumia alama. Kitu cha tatu ambacho kingine nafanya naepuka maelezo ya kibinafsi. Hukua naeka neno siri kama maelezo ya kibinafsi. Kama tarehe yangu ya kuzaliwa, kama kueka nambari moja, mbili, tatu, zikifuatana. Kitu cha nne ambacho kingine nafanya, kutumia mbinu ya maneno mingi, na changanya hizo maneno mingi, ndio isigundike haraka.

Leo hali ya hewa ilikuwa jua kali na joto mingi na hii jua na joto mingi haikunifraisha sana kwa sababu ungeweza kutembea katika barabara kulikuwa na juaa mingi, joto ni mingi, unatembea, unaeza umwa na kichwa. Mavazi nilivaa mavazi ambayo hayakuwa mazito sana Ndiyo niweze kuikimu hiyo jua na nisikue na joto mingi nianze kutoa jasho kwa barabara Sipendi hii hali jua ikiwa mingi ila sipendi baridi pia but Napenda pale sio jua na si mvua kali Kwa wakati kama huu ama katika hewa kama hii Ningependa sana kuenda kuogelea, manake ndio inakata iyo, jua inakua inapungua joto kwa mwili. Kuogelea tu ndio inaezasaidia kwa wakati kama huu.

Mahali ambapo nishaisafiri kuzuri ni hapa patu Kenya, mahali pazuri ambapo nilienda pale Mombasa. Mombasa nieneo mbalo, lina mvuto mwingi ya watu, lina vutia watu wengi sababu lina bari kubwa, kuna nazi, kuna wazungu, ona vitu mzuri bari ni kubwa sana, wezaogelea bila kulipa kitu yoteyote, Unakanyanga ile mchanga ya bahari. Unaona zile pembe mbili za ndovu pale katikati ya mji Unapata tu tamanduni zao kwa undani sana na unayelewa zaidi Ila napenda sana kuka Mombasa kwa sababu maisha yao ni mazuri wanaishi vizuri Wanaungomvi na mtu wanaishi vima Hapo ndo mahali ni safiri na nikaona ni pazuri ni hapa hapa tu Kenya pale Mombasa.

Kazi ambayo ninayoithamini zaidi ni kazi ya ualimu. Hii ndio kazi ambayo nimefanya kwa miaka mingi na naona ni kazi ambayo naipenda. Ni kazi ambayo inakuza mtu kutoka utotoni kukua kitu ambacho atakuwa akue ama akisomea akiwa mtu mkubwa. Mwalimu si mwalimu tu kwa sababu anafanya kazi, bali ualimu ni kama wito ambayo umeitwa. Ni kazi ambayo inahitaji, ubinifu fulani, na ukue na roho ambayo ni roho ya utu. Kwa sababu una watoto wadogo wanakutegemea wewe. Wanakuita kama we ni mama yao kwa sasa, we ni mwalimu wao, umevaa kofia mingi wakati uko pale shuleni. We unaweza kuwa mama, unaweza kwa baba, unaweza kuwa mwalimu kwa hiyo saa, unaweza kuwa daktari kwa hiyo masaa. Na vile unavyofunza huyo mtoto ndivyo atakuja kukua. Sasa mwalimu ni kiumbe ambacho mungu alieka hapo kikaweze kukuza talanta zingine. Mwalimu atakutolea daktari. Mwalimu atakutolea serikali. Mwalimu atakutolea lawyer. Mwalimu atakutolea mwalimu mwenzake. Unaona so, mwalimu ni kitu ambacho ama ni kazi ambayo naithamini sana. Ndio maana naifanya na naifanya na roho moja.

Naam, nimepata hili swali lako, lakini labda unaeza kunipea maelezo zaidi kuhusu, wasilisho unalo maanisha. Kwa mfano, lilihusu nini, maana yake? Lilifanyika wapi, mazingira? Wewe ulikuwa nani katika hilo wasilisho? Ama mimi nilikuwa nani katika hilo wasilisho? Mtazamaji, mwasilishaji, ama muratiba? Kwa jumla, hisia kuhusu wasilisho ziko hivi vifuatavyo, lakini sielewi. Ikiwa lilikua nzuri, ningehisi kuridhika. Ikiwa lilikuwa mbaya, ningehisi kuchanganyikiwa. Ebu nieleze wasilisho lako na nitajaribu kwa hisia kukueleza vile unavyotaka. Kwa sasa, sielewi unataka niongelele wasilisho gani.